Msimu mwenye napenda zaidi ni msimu wa krismasi. Ju watu wanakujanga wengi time ya krismas. Kuna wageni wengi. Mambo ni mengi yamepangwa, mnatembea mahali kadhaa. Mnaweza enda mseme mtaamua twende tuseme tutaenda vacation.

Mi napenda kukula ugali sana so hiyo ugali yangu mi napenda kukula ugali yenye imepikwa na unga ya hostess unga ya hostess inakuanga na ugali tamu sana na hiyo ugali nitakulanisha pamoja na na kitu kama kuku ni kulanisha na mboga za kienyeji naeza kula na pork naeza kula na beef naeza kula na naeza tengeneza ugali yangu mi hutengeneza ukulanisha na vitu kadhaa kadhaa sasa kama sasa niseme nitatengeneza ugali, nitachukua maji yangu, maji nitachukua nga ya ugali, nichukue majarin. Napenda kupika ugali yangu ikiwa na ka majarin kidogo, ndio iweke radha, nifanye ikue tamu vizuri sana. Na ninapenda ugali yenye ni soft, so hii majarin yenya nitatumia itakuwa soft vizuri, vizuri sasa ni pike ugali yangu. Maji ichemke, nichemshe maji ikichemka niogeze majarini. Majarini ikisha yeyuka. Niongeze maji yangu ya ugali. Ntapika ugali yangu kama tuseme dakika tano, dakika sita, dakika saba. Hiyo ugali itakua imekua sawa So hiyo ugali nitakulanisha pamoja na naeza sema leo nikule na mboga kienyeji kama terere. Na nitapika kanyama kando. Ndio. Nikulanishe kwa pamoja sasa aya nikienda kwa mikahawa. Ama niende kwa hoteli, mahali popote mi nitaenda, nitaitisha ugali ya nyama either ugali ya samaki, ugali na omena. Izo ndizo, kitu yenye mii napenda sana. Na nikikula ugali, kama kuna chakula inafanyanga nisikie kama nimeshiba. Ni ugali, nikikula ugali na shibanga vizuri sana. Kama sasa, ati kama ni usiku, sasa tunasema tunataka kuenda kulala. Mi siwezi kula wali, mi lazima nikule ugali. Ju ni kikula wali sita pata usingizi nitakua nasikia bado niko na njaa, si kushiba hata kidogo. Nisipo kula ugali, mimi tu mashida peke yake hapa pale. Ntakua nasikia bado kuna kitu, nimebakisha. So, na ugali yenye mimi sana sana, ata sikuhizi napenda sana, ni ugali yenye nitaenda ya mahindi ya kusiaga. Nikaushe mahindi zangu vizuri, nikisha ndondoa mahindi, nizianike kwa jua, nizikaushe vizuri, nizichukwe, nizipeleke, mahali zitaenda kusiagwa kwa kisiagi. Nisiagiwe vizuri, uunga vizuri. Na sitaki ile yenye imetolewa ngozi. Nataka ile unga yenye itatengenezwa. Na haijatolewa ngozi hiyo ndio unga ya ugali yenye napenda sana kupika nayo ugali So mi nikikuja nipike hiyo na mboga ya kienyeji. Tena nikuena kanyama kwa kando. Mi nta kulani shibe vizuri, vizuri, vizuri.